Kwa kweli mimi napenda sana vyakula venye ladha kamili na changamano, ambavo hua vina ni simikiza na kunitumbu. Tumbuiza kwa kila kula, ladha ni nayopenda zaidi ni ile ya kibajia mbilimbili. Mchanganyiko mzuri wa vyungo baridi kama kotimiri na gili, gilani. Ni pamoja na pilipili manga, na vitungu, unaotoa utamu mkubwa, umande na upekee wa harufu. Kati ya vyakula vya jadi pilau na biryani, ni vipenda avyo hasa kwa sababu ya mchakato wake wakupika, unaojumuisha vyungo vingi kama karafuu, bizari, na mdalasini, vinavyo changanywa nanyama na mchele kuunda ladha zenye kina na harufu nzuri. Hata hivyo, sikosi kupenda ladha za kiasili na zilizopoa kama mtindi ulio na utamu wa maziwa lala na mara nyingine uchungu ndogo wandimu. Au hata ugali ulio kaushwa na mchuzi mnono wa samaki. Kwa ujumla, napenda kutembelea maeneo mbalimbali ya kulisha na kujaribu vya kula vya tamaduni tofauti. Kwani kila ladha ina hadithi yake na nifurisi ya kujifunza na kufrahia ushuhuda wa utajiri wa chakula duniani.

Ninapenda kusherehekea sikukuu kwa kuchanganya utamaduni, ushirikiano wa karibu na maana ya ndani. Sherehe yangu huwa na misingi ya kikundi na dhati ya kibinafsi. Kwa siku kama kuzaliwa kuangu, huwa napenda kupanga shughuli raisi lakini zenye maana. Kama kula chakula bora na familia au marafiki, kutembea mahali panapopendeza au kufanya kitu kipya nikijifunza ujuzi mpya. Mara nyingi huchukua fursa hiyo kujitafakari na kueka malengo mapya kwa mwaka ujao. Kwa sherehe za kitaifa au kidini kama krismasi au siku ya uhuru, huwa ninashiriki mila zinazostahili. Kama kumtembelea jamaa, kusali pamoja, kushiriki vyakula maalum au kuudhuria hafla za jamii. Ninajali sana kukumbuka asili na kuwapa heshima wazee na watu walio karibu. Pia siendi kwa sherehe kubwa za gasia au matumizi makubwa napendelea utulivu, mazungumzo, mazuri na kukumbuka sababu ya sherehe kuliko kujaa kelele na mzatu. Wakati mwingine hata kutoa sadaka kuandika barua shukrani au kutazama picha za kale ni sehemu ya sherehe yangu. Kwa ufupi sherehe zangu ni za kuunganisha, kukumbuka na kufurahia wakati uliopo. Bila shinikizo la kutafuta kufuata utaratibu mzima wa kijadi wala gharama kubwa Inazingatia kama fursa ya kutengeneza kumbukumbu nzuri na kuwa karibu na wale ninaowapenda.

Ni nahitaji kunywa maji kiasiki na chokubalika kiafya kila siku ambacho kwa mwili wangu na shughlizangu huwa kati ya litambili hadi tatu. Kwa kawaida ni naanza asubuhi kwa kunywa glass moja au mbili ya maji ya chumba ili kuanzisha mfumo wangu mwilini. Ni kipata na fasi ni natumia chupa ya maji ninayobeba kila mahali na kunywa kidogo kidogo wakati wote. Hasa kabla na bada ya mazoezi, wakati wakula na pala ninapohisikiu. Ninajua umuhimu wa maji kwa afya yangozi, utunzaji wa mishipa na viungo, na usaidizi wa kudumisha usawa wa umajimaji mwilini. Hata hivyo, skumbuki kila wakati na wakati mwingine ninaitaji kujikumbusha kwa kueka alama kwenye simu au kunywa wakati wa mabadiliko ya kazi. Kwa ujumla, maji na kuwa sehemu muhimu katika mapishi yangu ya kila siku na najaribu kuyapendekeza kuliko vinywaji vilivyo na sukari ili kudumisha afya njema.

Ninamalengo kadhaa makubwa na ya kina kwa ajili ya maendeleo yangu ya kazi ya nayojikita katika ukuaji binafsi. Shurikiano katika kazi na ushawishi chanya. Ya kwanza ikiwemo ni kukuza ujuzi na uzoefu. Ninalengo la kudumu kujifunza na kupanua ujuzi wangu hasa katika teknolojia, uongozi na mawasiliano. Nataka kuendelea kufanya mafunzo, kusoma vitabu na kushiriki katika miradi inayonikubali. Yapili ikiwemo kuwa mchangiazi muhimu katika timu na shirika. Ninataka siyo tu kufanya kazi yangu bali kuongeza thamani kwa timu na kushirikiana kika milifu ili kufikia malengo makubwa. Nataka kuwa mtu anayejulikana kwa uwaminifu, ubunifu na ushirikiano. Mengine ni kudumisha usawa bora kati ya kazi na maisha. Nina nia ya kufanya kazi kwa bidii. Ninatamani usawa wa maisha. Ninataka kuwa narateba, inayoruhusu, nifanye kazi vizuri, lakini pia nisome kuwa na familia na marafiki na kujishugulisha na shughulizi na zonifurahisha. Ikiwemo nyingine ni kufikia nyadhifaza juu za kita alamu na kifedha. Ninamalengwa kukua kita alamu na kupanda ngazi ya kazi, pamoja na kufikia usawa na ustaimilivu, wakifedha unaonirusu kuishi kwa raha na kutoa msaada kwa wengine. Ya mwisho ni kujenga mtandao wa kita aluma wenye manufaa. Nataka kuendelea kujenga na kudumisha uhusiano mzuri na watalamu katika taluma yangu, kushiriki maarifa na fursa na kusaidiana katika maendeleo. Malengo haya yananipa mwelekeo na motisha katika kila hatua ya kazi yangu. Ninayofuatilia kwa mikakati, kujifunza kwa waendelevu na kujipa fursa za kujiongoza katika kila lengo.